Kazi ni nashugulika muda kwa kupanga na kueka. Napanga kazi mapema naanza siku nikiwa na orotha ya kazi. Zilizo muhimu kwanza nagawa muda kwa kila kazi ili nisiipoteze muda mwingine kwenye jambo moja. Na kwepa usumbufu, usumbufu wakati wa kazi muhimu. Nafanya mapumziko mafupi hili ya kili ibaki makini na kauka kazi mwisho mwishoni mwa siku kuona kilicho milika hao kupanga ya kesho.

Ndiyo, mimi napenda mchezo wa ubao. Napenda sana mchezo wa ubao kwa mazungumzo na kusaidia kucheza. Pia inafanya mtu awe wako kwa makini katika jambo ambalo anafanya au ambalo na anatenda. Kwa hivyo, mimi napenda mchezo wa ubao.

Kumbukumbu mzuri ninayo ipenda kutoka utatoni ni kucheza nje na marafiki bila wasiwasi wowote. Tulikuwa tunacheza jioni hadigiza. Ninalo ingia, mpira, kuruka kamba, hafu kufukuzana. Tukicheza sana hata kusahau muda. Bada ya hapo, kurudi nyumbani ukiwa na mchovu lakini mwenye furaha. Alafu kula chakula cha mama kilicho kuwa kitamu zaidi kuliko chochote. Ilikuwa ni wakati wafuraha rahisi bila presha nyingi na moyo ulikuwa mwepisi sana.